Ninaweza kushiriki kwa ujumla kuhusu kazi au masomo yangu. Kwa sasa, ninajihusisha na masomo au kazi inayonihusisha na kujifunza na kuwasiliana. Ambapo nalenga kujikuza kielimu na kitaaluma. Nilichagua njia hii kwa sababu inanivutia, inanipa machangamoto nzuri. Na pia fursa za kujifunza kila siku. Kitu ninachokipenda zaidi ni kupata maarifa mapya na kuona maendeleo ya hatua kwa hatua. Inanipa kuridhika na ninapoweza kufanya jambo gumu au ninapofanikiwa kutizama lengo fulani. So changamoto ninazokutana nazo ni msongo wa mawazo ama msongo kwa muda kazi nyingi kwa wakati mmoja au rasilimali chache wakati mwingine. Hata hivyo changamoto hizi hunifundisha nidhamu, kupanga muda na uvumilivu. Kama nilivyo ningebadilisha kitu, ningependa kuboresha usimamizi wa muda na kupata msaada ama rasilimali zaidi ili kazi au masomo yawe yenye ufanisi na yenye uwiano mzuri na maisha binafsi.

Mchezo niupendao zaidi katika michezo ya olimpiki ni riadha. Asa mbio za mita mia moja na mita mia nne. Napenda riadha kwa sababu uonyesha nguvu, nitamu na juidi za hali ya juu za wana michezo. Kila mshindani huingia uwanjani akiwa na ametarajia ku kukamilisha akiwa nambari ya kwanza. Na ushindi wamuliwa kuwa sekunde chache sana jambo linalo ongeza msisimko. Kinachonivutia zaidi ni kuona wanamichezo wakivunja rekodi au wakishinda baada ya miaka mingi ya mazoezi magumu. Riadha hunipa motisha na msisimko na hunikumbusha kuwa bidi na uvumilivu vinaweza kuleta mafanikio makubwa.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kuu kujipanga mapema na kwa umakini kwanza. Naunda horodha ya kazi hau jukumu na kuzingatia, kuzingatia ili inanipasa kuyafanya kwanza. Kisha napanga muda kila kila kazi ili nisi shindwe na presha. Wakati muda wamwisho ukikaribia na zingatia kazi za kwa umakini aah zaidi na kuondoa aah vikuazo vina vyoweza ku kunichelewesha pia na pendelea kushilikiana na wenzangu pale inapo itajika hili kuhakikisha kazi ii inakamilika kwa wakati. Kwa ufupi, aah na shugulikia muda wa mwisho kwa mpangilio nidamu na ku aaam kupea kipaumbele hili nimalize kazi kwa ufanisi bila stress kubwa.